Kuhusu kazi, napenda kuchangamka njia zote mbili kulingana na aina ya kazi na lengo lake. Kazi peke yangu huwa ni bora wakati ninahitaji utulivu na umakini napenda kufanya kazi peke yangu ili niweze kutulia, kupanga hatua kwa hatua na kuzingatia kila kipengele cha kazi bila usumbufu. Kwa muda huu, akili yangu huwaza kazi kwa ufasaha zaidi na ninaweza kuzingatia maelezo madogo madogo ambayo pengine yangepotea ikiwa kule kwenye kelele. Hii ni muhimu hasa kwa kazi ninazohitaji ubunifu na uchambuzi wa kina. Kazi za wengine, kazi na wengine, ni tofauti kabisa inanisaidia kupata usaidizi na motisha kutoka kwa wenzangu wakati wa kazi ya pamoja, kila mtu huleta mawazo yake. Na mara nyingine hukupa suluhisho au mtazamo ambao hujafikiria peke yako. Kazi ya pamoja pia huburudisha kwani mazungumzo na vicheko huifanya iwe ya furaha na kuondoa unyonge wa muda mrefu. Pia inaonyesha umoja wa timu na mshikamano jambo ambalo ni muhimu sana pale ambapo matokeo ni ya pamoja na si ya mtu mmoja. Kwa hivyo sipigi kambi moja, napenda peke yangu kwa utulivu na kuzingatia undani. Lakini pia napenda kazi ya pamoja kwa motisha, furaha na mshikamano. Kila njia ina faida yake, na mimi hujua ni ipi ya kutumia kulingana na hali ya kazi. Kwa ujumla, naamini uwezo wa kufanya kazi peke yangu na pia na wengine. Hunifanya niwe mtaalamu zaidi, mwenye ubunifu na pia mtu wa kushirikiana vizuri na wenzangu.

Chumba changu cha kulala ni chumba kikubwa chenye nafasi nzuri na napenda jinsi kinavyonipa hisia ya utulivu na kuta zake zimepambwa kwa rangi ya bluu yenye mchanganyiko wa red kidogo ambayo hunipa mchanganyiko wa utulivu na nguvu kidogo ya rangi. Rangi hizi zinachangia hali nzuri ya akili zikifanya chumba kiwe mahali pa kupumzika baada ya siku ndefu na pia chumba cha kuzingatia mawazo yangu bila usumbufu kitanda changu kiko katikati ya chumba na ni kikubwa kiasi si kidogo hivyo kunipa nafasi ya kulala kwa urahisi na pia kupumzika kina nafasi ya kutosha kuzunguka kuweka vitu vingine kama dawati la kazi, lafu za vitabu na sehemu ya burudani bila kuonekana kimejaa. Hii hufanya chumba kiwe na nafasi ya kufanya mambo mengi kwa urahisi bila kuziba mwendo wa kila siku. Kwenye dirisha, ninaweza kuona sehemu ya jiji na umbali wa majumba mengine. Pamoja na kichaka kikuu chenye kuvutia. Kutazama kichaka hicho, kunanipa hisia ya amani na unyevu wa asili. Na pia, kunachangia hewa safi ndani ya chumba. Napenda jinsi mwanga wa asubuhi unavyopenya ndani ya chumba kupitia dirisha. Ukiunda mchanganyiko wa rangi na kivuli kinachofanya chumba kiwe cha kustarehesha mbali na manthari chumba cha hewa safi kutokana na kichaka na ujenzi wa dirisha jambo ambalo hunifanya nijisikie vizuli mwilini na akili hii hufanya niwe na motisha ya kufanya mambo mbalimbali ndani ya chumba kusoma, kufanya kazi, kupumzika au hata kuandika mawazo yangu nafasi kubwa na mpangilio mzuri unafanya chumba kuwa mahali pa huru na lenye mvuto wa kipekee ambalo linakidhi mahitaji yangu ya burudani utulivu na ufanisi wa kila siku Kwa ujumla, chumba changu cha kulala ni mahali pa amani chenye rangi nzuri, hewa safi na nafasi ya kutosha. Napenda kila kipengele chake kutoka kitanda rangi dirisha hadi mandhari ya nje. Kwa sababu huchangia hali ya utulivu, hutoa furaha na kunipa nafasi ya kufanya mambo mbali mbali. Kwa urahisi, ndani ya chumba kile.

Manzalo kutoka dirishani mwangu ni kitu ninachopenda sana kwa sababu huchanganya uzuri na asili na maisha ya jiji kwa wakati moja. Moja ya mambo ya kuvutia ni msitu mkubwa unao onekana wazi menye miti ya kijani yenye mvuto na mara nyingi ukamilishwa na sauti za nyuni wanaoruka ruka. Kuangalia wanyama, wadogo, wa msituni au nyuni hufanya nijisikie amani na furaha na kunanikumbusha uzuri wa asili hali ya hewa pia ufanya mazalo kuwa ya kipekee, upepo wa asubuhi au wa jioni. Unapopita, kupitia dirisha unachangia kuleta hewa safi, ndani ya chumba na kunifanya nijisikie hai na kwa masika, napenda sana kuangalia manzalo wakati wa asubuhi pale jua linapo chomoza na wakati wa jioni pale jua linaposhuka mwanga wa jua unapojitokeza unabadilisha rangi za miti, majengo na barabara na kunipa hisia ya utulivu wa furaha mbali na asili pia ninaweza kuona majumba na barabara za jiji pande za mbali watu wanaonekana kazini asubuhi na kurudi nyumbani jioni magari yanayopita kwenye barabara na shuguli ndogo ndogo za kila siku huchangia uzuri wa maisha ya jiji napenda kuangalia jinsi maisha yanavyo songea, watu wanavyoshirikiana na magari yanavyopita kwa sababu hii ni sehemu ya kuona mchanganyiko wa maisha ya asili na jiji. Kwa ujumla manzalo kutoka dirishani mwangu hufanya niwe na hisia za furaha utulivu na motisha, na penda kuangalia msitu, wanyama, nyuni, jua linapochomoza na ninaposhuka, watu na magari. Kila wakati ni fursa ya kuhimiza hisia zangu kufurahia maisha na kupata amani ya akili. Manzalo haya hufanya kila asubuhi na jioni kuwa ya kipekee na hufanya nijisikie kushirikiana na ulimwengu unaonizunguka.